Ndiyo napenda kupika, hakuna kitu kinachoniridhisha kama kuchukua viungo mbalimbali, vitunguu, tangawizi mdalasini na mboga za majani na kuvigeuza kuwa chakula chenye harufu nzuri na ladha tamu napenda upishi kama tiba kwangu kukata mboga na kukoroga sufuria, ni jambo la kunipa utulivu wa akili baada ya siku ndefu ya kazi.